Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa uwekaji wa tahadhari na mbinu za usalama. Kweka nywila password imara na tofauti kwa kila akaunti. Kuhakikisha programu na mifumo ya kifaa changu inasasishwa. Kuepuka kubofya viungo vya ajabu au kushiriki taarifa binafsi. Kukagua vyanzo vya habari. Kutumia mipangilio ya faraga. Hii usaidia kuepuka wizi wa data, utapeli au mwambukizi ya virusi mtandaoni.